Mimi hupendelea kuogea kuliko kuandika kwa sababu inaniruhusu kueleza hisia zangu na mawazo yangu kwa haraka na uwazi zaidi. Mazungumzo ya ana kwa ana yanajenga ukaribu na kusaidia kuelewa hisia za wengine kupitia sauti na ishala za mwili. Hata hivyo, kuandika ni muhimu pale ninapohitaji kutafakali kwa kina na kutunza kumbukumbu za dunia.

Mimi napenda sana wanyama wa kufugwa. Hususan mbwa kwa sababu ya uaminifu na upendo wao usio na mipaka. Kuwa nao nyumbani hunifanya nijihisi mwenye furaha na salama zaidi. Pia ninafurahia kuwatazama wanyama wa porini. Kama simba na twiga kupitia makala za asili kwani wanadhihirisha uzuri wa ajabu wa mazingira yetu ya asili.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu ya kujenga utamaduni wa mawasiliano ya wazi na kuheshimiana. NInamini kuwa kila mwanachama anapaswa kuhusishwa kuthaminiwa hivyo mimi hutoa nafasi ya kila mtu kutoa na maoni yake bila woga. Pia kuweka malengo ya pamoja na kusherehekea mafanikio madogo huimarisha umoja na ari ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Nataka kufikia kiwango cha kuwa mtaalamu anayeaminika na kiongozi mwenye uhawishi chanya katika jamii. Lengo langu kuu ni kutumia ujuzi wangu kutatua changamoto kubwa inazo wakabili watu kwa kuleta mabadiliko ya kudumu. Na amini kuwa kwa kujituma kujifunza kila siku na kuwa na nidhamu nitaweza kuacha alama ya maana dunia.

Nimewahi kushiriki mashindano mengi ya kitaaluma na michezo tangu nikiwa shuleni na kumbuka vizuri mashindano ya insha ya kitaifa ambapo niliweza kuingia kwenye tano mbora. Uzoefu huo ulinifunza muhimu wa maandalizi ya kutosha uvumilivu na ujasiri wa kukabiliana na changamoto mpya jambo ambalo linanijengea nidhamu kubwa ya kazi na mafanikio hadileo.

Mimi hutumia wi-fi mara nyingi nikiwa nyumbani au ofisini kwa sababu ni ya haraka na gharama yake ninafu kwa matumizi makubwa ya mtandao. Hata hivyo, nina pokuwa safarini au inje ya maeneo hayo, mimi hutumia data ya simu ili kuhakikisha ninabaki na mawasiliano na wakati wote na kupata habari kwa urahisi.

Wakati wa likizo, mimi hupenda kujistawisha kwa kusafiri kuenda maeneo tulivu yenye asili ili kupumzika kupumzisha akili na mwili. Huu ndio wakati wangu wa thahabu wakusoma vitabu nilivyo vilazihisha na kutumia muda mwingi wa familia yangu. Shughuli hii hurejesha nishati yangu na zinanipa mtazamo mpya wa maisha.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kupiga pasi nguo. Kwani inanichukiza kwa kuwa inachukua muda mrefu na inahitaji umakini mkubwa ili usiharibu vitambaa. Mara nyingi, mimi huahirisha kazi hii hadi dakika ya mwisho kabisa ninapohitaji kuvaa nguo mahususi. Napendelea kufanya usafi wa vyombo au kupika kuliko kusimama na pasi kwa saa nzima kila wiki.

Wakati wa mapumsiko kazini, mimi hupenda kusimama na kutembea kidogo hili kuonyesha misuli na kupata hewa safi. Pia, mimi utumia muda huo kukunywa maji au kahawa huku nikipiga story fupi na wenzangu hili kuchangamusha akili. Hii hunisaidia kulejea kwenye majukumu yangu nikiwa na nguvu mpya na umakini mkubwa zaidi.

Ili kuwianisha kazi na maisha ya kibinafsi, mimi huweka mipaka madhubuti kwa kuzungumzia maswala ya ofisini nikiwa nyumbani. Mimi hudumia kalenda kupanga muda wa familia na mazoezi kama kipaumbele. Hii hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo kuongeza tija kazini na kufurahia wakati tulivu na wapendwa wangu kila siku.

Moja ya chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu na kukipenda sana ni sushi kutoka japani. Mara ya kwanza ni mlihisi ni ajabu kula samaki mbichi lakini mchanganyiko wa mchele maalumu na mwani ulinivutia. Ni chakula chenye ladha na ya kipekee na asilia ambacho sasa hivi mimi hukifurahia sana tunapo kuenda kula nje na marafiki zangu.

Mabadiliko kazini ni fursa ya kukua hivyo mimi huyapokea kwa mtazamo chanya na udadisi. Kwanza, najitahidi kuelewa sababu za mabadiliko hayo ili ni ujiweke sawa kisakolojia. Kisha, ninasoma mbinu mpya ya haraka na kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha ufanisi. Hatu hauadhili kubadilika kwa urahisi kunanisaidia kukabiliana na kukueka matatizo bola na mwenye thamani hati katika mazingira yoyote ya kazi.

Sela ya mawasiliano ya wazi kuwa muhimu zaidi na kwa mafanikio ya kampuni. Sela hii inanijenga mazingira ya kuwaminiana ambapo kila mfanya kazi anahisi sauti yake inasikika. Inanipunguza migogoro, inaongeza uajibikaji na kuchochea ubunifu. Mwasiliano bora yanahakikisha kuwa malengo ya kampuni yanaeleweka kwa urahisi.

Katika kazi yangu, stadi muhimu zaidi ni uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi na kuelewa mahitaji ya watu kwa usahihi. Hii inanisaidia kutoa majibu yenye mantiki na ufumbuzi wa haraka. Pia kuwa na subira na ubunifu, kunawezesha kukabiliana na changamoto mbalimbali kwa ufanisi mkubwa. Huku nikihakikisha kila mtu anayehitaji msaada anaridhika kikamilifu.

Kila asubuhi mimi hupendelea kunywa kikombe cha kahawa moto yenye harufu nzuri ili kuamsha mwili na akili yangu tayari kwa kazi. Kinywaji hiki kinanipa nishati ya kutosha kuanza siku kwa uchangamfu. Baadaye mimi hunywa maji mengi ili kuweka mwili wangu katika hali ya unyevu na afya bora kwa siku nzima ya kazi.

Katika safari yangu ya kikazi, mafuzo ya uchambuzi wa data na mawasiliano ya kijiditali ya menisaidia zaidi kutuoa majibu yenya usahihi. Study hizi uniwezesha kuelewa kwa haraka kila kinacho hitajika na kukielezea kwa ufanisi. Kila asubuhi mimi huanza siku kwa kupitia mfume ya kiditari ili kuji raisisa na kupata uweledi katika fani.

Ningependa sana kujifunza lugha mpya, hasa kifaransa, ili niweze kuwasiliana na watu wengi zaidi duniani. Pia ninashauku ya kuelewa teknolojia ya kisasa ya akili nema. Na jinsi inavyoweza kusaidia jamii yetu kutatua changamoto za kila siku. Kujifunza mambo mapya hunipa furaha. Kuna panua upeo wangu wa kufikiria na kunifanya niamke nikiwa na mutisha.

Kupenda zaidi kununuwa vitabu vya hadithi na maharifa kwa sababu vinanisaidia kukuza uelewa wangu na kunisafilisha kuenda ulimwengu tofauti nikiwa nimekaa nyumbani. Adli, eitha, ninashauku kubwa ya kununua vifaa vya kiteknolojia vinavyo rahisisha kazi zangu za kila siku. Kufanya maamuzi ama manunuzi haya hunisaidia kufuraha na kupata furaha kubwa amani na motisha ya kuendelea kujifunza zaidi.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa mawasiliano na uongozi ili niweze kutoa ushawishi mkubwa zaidi mahali pa kazi. Ingawa nina utaaluma na utaalamu wa kiufundi uwezo wa kueleza mawazo magumu kwa lugha rahisi na kulazisha timu yangu ni jambo linalohitaji kufungua milango mpya ya mafanikio na kunifanya niwe mfanya kazi bora na kiongozi mwenye maoni ya mbali.

Wakati wa kukabiliana na tatizo kazini, mimi huanza kwa kutulia na kuchambua chanzo cha msingi kabla ya kuchukua hatua yoyote. Ninapenda kushirikiana na wenzangu kupata maoni tofauti kisha ninaandaa mpango wa kimkutano wa kutatua changamoto hiyo kwa ufanisi. Lengo langu kuu ni kupata suluhisho la kudumu ambalo litaleta tija na amani kazini.

Napenda sana kuoga kwa maji ya moto hasa asubuhi na mapema au baada ya kazi ya ngumu. Maji ya moto hunisaidia kulegeza misuri liyokaza na kunipa utulivu wakipekee wa mwili na akili. Ni wakati wangu wakutafakari na kujiandaa vyema kwa maju kumu ya siku ya nayo nikabili kwa nguvu mpya.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima kwa sababu ni fursa nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia uubaji. Changamoto ya kufika kileleni inanipa nidhamu na uvumilivu. Huku hewa safi na mandhari ya kuvutia ikinisaidia kutuliza akili yangu. Nishughuli inayofanya ni jihisi mwenye nguvu na kunipa mtazamo mpya wa maisha kila ni napo shuka mlimani.

Hili kuweka afya nzuri, mimi huzingatia mlo kamili wenye matunda na mboga nyingi kila siku. Pia, ninahakikisha ninafanya mazoezi ya viungo kwa angalau dakika thelathini iwe ni kukimbia au kutembea kwa haraka. Zaidi ya hayo, ninasisitiza kupata muda wakutosha wakulala na kunywa maji mengi ili mwili uwe na nguvu.

Siwezi kuishi bila simu yangu ya mkononi kwa sababu ndicho kifaa kinacho unganisha ulimwengu wangu wote inanisaidia kuwasiliana na familia kupanga ratiba za kazi na kupata habari mpya papo hapo kwangu mimi simu ni chombo cha mawasiliano tu bali ni ofisi ndogo na burudani inayo niwezesha kuwa na tija wakati wowote ule.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuanza na tathmini ya hatua zote zilizopo ili kutambua vikwazo vinavyochelewesha ufanisi. Baada ya hapo, inaanzisha matumizi ya teknolojia ya kisasa na mifumo ya kidigitali ili kurahisisha kazi zinazojirudia. Ushirikiano wa karibu na wafanyikazi wenzangu hunisaidia kupata maoni muhimu yanayohakikisha mabadiliko ya hayo yanaleta tija ya kudumu.

Besiboli niliuona ulikuwa ni ule wa finali kati ya timu za mtaani kwetu. Nakumbuka mchezo mchezaji nyota alipiga mpira wa ushindi sekunde ya mwisho na umati wote ulipuka kwa furaha. Tukio lile lilinifanya nijihisi mwenye msisimuko mkubwa na hadi leo nikifikiria ninatabasamu kwa sababu ya ushindi ule wa kihistoria.

Mchezaji anaye. Ninaependa zaidi ni, Lionel Messi. Kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee cha unyenyekevu uanjani. Uwezo wake wa kutoa, pasi za kutoa. Machozi na kufunga mabao ya kustaajabisha, unanivutia sana. Kwangu mimi, yeye ni zaidi ya mwanamichezo ni mfano wa kuigua, na nidhamu na jitihada, zinazo leta mafanikio.

Kwa kawaida mimi hujitahidi kulala kwa saa nane kila siku ili kuupa mwili wangu muda wakutosha wa kupumzika na kurejesha nguvu. Usingizi mzuri, unanisaidia kuamka nikiwa na akili. Changamfu tayali kukabiliana na majukumu ya siku kwa ufanisi na umakini mkubwa.

Ndiyo, nimeshawahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na ilikuwa tukio la kuvutia sana. Nilivutiwa na ubunifu wa picha na salamu zilizokuwa zikielezea tamaduni tofauti. Mazingira yale tulivu yalinipa fursa ya kutafakari na kuthamini vipaji ya wasani wetu wenye ujuzi mkubwa.

Mimi hupenderea kuvaa nguo za kupendeza lakini zenye faraja hasaa zile zirizotengenezwa kwa vitabaa asili kama pamba. Napenda mitindo inayochanganya weredi na unyenyekevu kwani unifanya nijiamini zaidi ninapokutana na watu tofauti kikazi au kijamii. Huku nikionekana nadhifu.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu na kompyuta yangu kwa sababu ni njia rahisi na ya haraka ya kulinda taarifa zangu binafsi. Inanipa amani ya akili nikijua kwamba mimi pekee ndiye ninaweza kufungua vifaa vyangu kwa usalama.

Moja ya kumbukumbu zangu za kutisha ni wakati nilipopotea msituni nikiwa mdogo wakati wa likizo ya familia. Giza lilipo ingia na sauti za ajabu kuanza kusikika. Niliogopa sana lakini namshukuru mungu baba alinitafuta na kunipata nikiwa salama baada ya saa chache.

Jambo la kidini ambalo ni muhimu zaidi ni upendo na unyenyekevu kwa binadamu wote. Hii inajumuisha kusaidia wasiojiweza kuishi kwa amani na jirani na kutenda haki kila siku. Kwani imani ya kweli huonekana kupitia matendo yetu mema.

Mimi ni mtu wa kuwahi sana kwa sababu naamini wakati ni mahali na kuchelewa huleta usumbufu usio wa lazima. Kuwa kuwahi mapema hunipa utulivu wa kupunguza mambo yangu vizuri, kupunguza msongo wa mawazo na kuonyesha heshima kwa watu wengine ni nao kutana nao maishani.

Sijawai kupata fursa ya kujifunza kupiga gitaa ingawa kila mara nimekuwa nikivutiwa sana na sauti yake nzuri na tulivu. Naamini kujifunza chombo cha muziki ni njia bora ya kuelezea hisia, kukuza ubunifu na kuleta furaha ya kipekee moyoni mwa binadamu.

Nakula mchicha na sukuma kwa sababu ni mboga zenye virutubisho nyingi na ladha zinapopikwa. Vyema kula mboga za majani kila siku hunisaidia kuimarisha kinga ya mwili wangu kuboresha mmengenyo wa chakula na kunipa nguvu ya kutosha mwilini.

Zaidi kuhusu mta wangu ni mazingira tulivu na jinsi majirani wa wanavyopendana na kusaidiana kwa kila hali. Kuna hali ya usalama na amani ninayofanya maisha yawe mepesi huku miti mingi ya kijani kitoa hewa safi na kivuli kitamu wakati wa mchana.

Mimi hupenda kupata marafiki wapya kwa kuwa mchangamfu na kuanzisha mazungumzo katika maeneo ya kijamii kama mikutano au sherehe. Kusikiliza kwa makini na kuonyesha nia ya dhati ya kufahamu mtu mwingine, hunisaindia kujenga urafiki, imara na kudumu kwa urahisi sana.

Mimi hucheza mara nyingi na rafiki zangu wa karibu na ndugu zangu kwani kufanya hivyo kunaimarisha upendo na ushirikiano wetu. Mara nyingi tunafurahia michezo ya boli au mpira wa miguu. Jambo ambalo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta furaha maishani.

Napenda sana keki ya machungwa kwa sababu inaladha ya kipekee inayo changanya utamu na asidi kidogo. Jambo ambalo huni kuifanya iwe nye pesi na yenyeburudisha sana. Nichanguo langu bora kwa sherehe yoyote kwa sababu harufu yake nzuri huamsha hamu ya kula.

Na wafanyikazi wenzako kwa uwazi na heshima kubwa hili kudumisha mazingira bora ya kazi. Mara nyingi, tunatumia barua pepe na mikutano ya ana kwa ana kubadilishana mawazo na kuhakikisha malengo yetu ya pamoja yanatimia kwa ufanisi mkubwa sana.

Upendeza zaidi ni siku ya kirismasi kwa sababu inaleta familia pamoja na katika hali ya upendo na furaha tele. Mimi ufurahia sana kubadilishana zawadi kula chakula kitamu cha pamoja na kusherekea kuzaliwa kwa matumaini mapya ya ulimwengu kote.